Unashugulikia makosa kazini vipi? Naweza sema, mimi najaribu kurekebisha kwa uwezo wangu wote. Ikishindikana, nitaita mkubwa wangu ambaye ataweza kunisaidia kurekebisha kosa hilo. Ikishindikana, tunaita mkubwa wa mkubwa wangu. Kumaanisha, ninajaribu, ninavyoweza kurekebisha makosa. Halafu ikishindikana na itamukubwa wangu ikishindikana tunaita hivyo hivyo mpaka tupate suluhisho ya makosa hiyo.

Unafanya nini ili kujitunza? Mimi hunywa maji kila siku na karibu kila wakati. Mimi pia hupenda kula matunda inasaidia kuosha mwili. Jambo la tatu mimi hufanya ni kufanya zoezi. Kama nilivyo sema kwa recordings za kitambo, mimi hupenda kucheza mpira wa kikapu kumaanisha basketball. Kwa hivyo, hiyo inanisaidia kufanya zoezi ya mwili na inanisaidia kutengeneza mwili na misuli.

Somo gani la science unalolipenda? Ninaweza sema kwa kuwa hesabu inaitanisho ama inajulikana kuwa moja ya science. Ninaweza sema science ninayoipenda ni hesabu. Ninapenda kufanya hesabu mingi na hesabu pia inasaidia akili inafunguka.

Unalala kwa masaa ngapi kwa kawaida? Naweza sema mimi hulala kwa muda wa masama nane, mpaka kumi. Hiyo ndo range ama muda ama masaa ambayo naweza lala kwa muda wa kutoka masaa nane, mpaka masaa makumi. Mnaomba saa kumi hapa.

Una kumbukumbu gani nzuri ya za shule? Ninaweza sema nilipokua katika chuo cha upili, tulikuwa tukienda mashindano ya uimbaji na uchezaji. Nilikuwa mmoja wa waliokuwa katika timu ya shule ya uimbaji, inayojulikana pia kama kwaya. Aya, kumbukumbu nzuri ninayokuwa nayo ya shule ni wakati tulipokuwa tumeenda mashindano ya uimbaji, tukapatana na rafiki yangu wa kutoka utotoni. Ilikuwa siku ya kufana sana na ni siku ambayo nilifuraia kuweza kupatana na mtu ambaye tumekawia miaka mingi kabla tuweze kupatana.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Aha, ninaweza sema wakati wa asubuhi, wakati ambapo nimeamka kwa ivo akili iko fresh, iko tayari kuweza kupambana na maswali ya kila siku, na matatizo ya kila siku kwa ivo asubuhi ndio mimi ufanya kazi vizuri zaidi.

Mafanikio gani umeyapata kazi ni? Naweza sema kuwa niliweza ku kuongeza wa wafanyi kazi wengine. Na iyo imeweza kuni kuniongezea ama kunipandisha cheo kazi ni. Ili kwa kuwa naonekana kuwa mtu wa kuweza kuleta mabadiliko kazi ni.

Unapenda kula wapi nje ya nyumbani? Aha. Kuna jambo ambalo ama hoteli ambazo zinaweza, zinabobea ama zinajulikana huko mtandaoni kama Hidden Gems. Hidden Gems ni kumaanisha ni hoteli ambazo hazija anikwa wazi lakini pia chakula cha huko ni kitamu. Kwa hivo ninaweza sema mimi naweza kudiscover the hidden gems.

Unapata habari wapi? Kwa mara mingi mimi hupata habari mtandaoni na Wakati ambao na pia kuna wakati ambao mimi hutazama runinga ili na natazama habari za kusema labla Citizen TV naam.